Jinsi nao penda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa ni kusherekea pale na familia yangu na marafiki na penda pia kusherekea tukiwa katika pale nyumbani ili tuweze kukata keki siku ambao niliosherekea sana inayo nipendeza sana ni wakati nilikuwa naenda kuwa miaka kumina nane hii ni siku ambao naikumbuka kwa mpaka leo keki ambao naipenda ni black forest kwa sababu ni tamu sana na ni beinafuu Pia huwa inanipendeza kwa latha yake tamu Zawadi ambao naipenda kupokea ni zawadi ambao ile mtu ameniletea na anajitolea kwa moy wake Zawadi hii sana sana huwa ya kupendeza na huwa ya kufurahisha na pia inavutia macho sana kwa sababu zawadi hii ni ya kupa mtu matumaini na pia ni ya kufurahisha Pia zawadi zingine ambayo napenda sana kupokea ni zawadi ya vitu vya elektroniki na pia atanguo Pia zawadi zile ambazo napenda kupokea ni barua pepe kutoka kwa wapendwa wangu ambao Wameandika maneno matamu pale ambayo yananitia moyo sana sana na kufanyaniweze kuskuma na kujiendeleza kimaisha.

Nam nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Nilipojifunza kupiga gita mara ya kwanza nilikuwa katika kidato cha nne na nilikuwa naelekea kukalia mtihani wangu wa kachape Nilikuwa nangojea kujifundisha sana Nilikuwa nataka sana kujifundisha kucheza gita Kwa sababu hii ilikuwa miongoni mwa mita ambavyo vingetainiwa katika mtihani wangu. Kwa hivyo basi ilinibidi nijifunze kucheza gita ili nisiweze kufeli mtihani wangu. Pia kujifunza gita kunanifurahisha kwa sababu kunanisaidia kutulia pale nyumbani na kuliwaza na pia kufanya shughuli zangu za nyumbani hapa pale na pia kujiburudisha na pia kucheza gitaa kunasaidia sana kwa kuleta mawazo pamoja na kufanya mtu aweze kutulia na kufikiria ambavyo watajiendelesha kimaisha na pia jinsi ya kusaidia watu ambao wana umuhimu kwake. Na pia gita husaidia watu kuleta watu pamoja kwa hili wasikize midundo inayochezwa pale. Hivyo basi gita inasaidia sana na ningependa sana kuhimiza watu wengi wajifunze kucheza gita hii.